Timu inayotajwa maramigi kama Boras A.D. Katika historia ya mpira waki rugby, waki marekani ni New England Patriots. Wameshida Super Bowl mala sita, hasa shini ya kocha Bill Belichick na mchesaji maarufu Tom Bradley. Wajulikana kwa nidhamu, mikakati imara ya ulinzi na ushaburiaji.

Kwa upande wangu, napenda sana keki ya chokoreti, sababu kubwa ni kwamba ina ladha tamu iliojaa na harufu mzuri inavutia sana. Keki ya chokoreti huwa laini, na ikiwa inaongezewa krimu au chokoreti, inakuwa na ladha mzuri zaidi. Pia, naipenda kwa sababu inafaa karibu kila tukio.

Ninachofanya kuwatia moyo wenzangu ni kuwasikliza kwa makini, kuwahimiza kwa maneno chanya na kutambua juhudi zao hata kwa mambo madogo. Pia, jitahidi kushirikiana nao kuwasaidia wanapohitaji msaada na kuwaonyesha mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii na pia kwa uaminifu.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kuwapongeza wote kwa dhati na kutambua mchango wa kila mmoja. Pia hupenda kusherehekea kwa njia rahisi kama kushiriki chakula, kufanya mkutano wa shukrani au kushiriki furaha kwa maneno chanya. Zaidi yote kuhakikisha kuna tafakari tulichofanikiwa ili kujifunza na kujenga motisha ya fanikio yajayo.

Mimi napenda kuchora na kupaka rangi. Unipa nafasi ya kujieleza kwa ubunifu, kupumzicha akili na kuleta mawazo yangu kwenye uhalisia. Kuchora hunifanya nijiskie huru na kunipa furaha. Hasani ninapounda kitu kipya kwa mikono yangu.

Napeda kufanya mabo megi na marafiki sangu kuligana na wakati na mazingira. Mara nyingi tunapeda kukutana na kuzugumza, kucheka na kuchirikiana mawazo. Pia kufurahia kutoka pamoja kama kweda kutebea, kula chakula au kushirikiana michezo na chughuli za burudani.

Wakati umeme unapokatika, napeda kutumia muda huo kwa shuguri sinasuesa kufanya wabira umeme. Kwa sikomfano, usoma kitabu, kusugumsa na familia, au marafiki, kupaga shuguri sagu, au hata kutebea kidogo enje. Pia, ninafasi nzuri ya kupumzika, kutafakari, na kupugusa, utegemezi, wakitenonjia kidogo.

Wakati ninapojiskia na wasiwasi, napenda kufanya mambo na yanayoniwezesha kupumzika na kutuliza akili. Kwa mfano, hujaribu kupumua kwa kina, kusoma kitabu au kuandika mawazo yangu au kusikiliza mziki mtulivu. Pia hufanya mazoezi madogo au kutembea kidogo.

Jambo muhimu zaidi nilijifunza limekuja kupitia mwalimu wangu wa shule ya msingi. Alinifudisha umuhimu wa nidhamu, bidii na kuamini uwezo wangu mwenyewe. Alinifudisha pia kujifunza kwa bidii bila hofu ya kushindwa. Jambo ambalo limekuwa msingi wa mafanikio yangu hadi wa leo.

Diyo, nimewahi kulima. Hii ilikuwa fulsa nsuri ya kujifunza kuhusu kazi ya shaba, uvumirifu na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii. Kupada na kustawisha mimea, kuna nifudisha pia umuhimu wa mipangrio mzuri na kushirikiana na wegine.

Napenda kuvaa nguo zinazokuwa za starehe na zinazofaa kwa tukio au mazingira. Kwa kawaida, napenda napendelea nguo za rangi tulivu na zilizopangwa vizuri, lakini pia sina tatizo la kuvaa nguo. Rangi angavu au mitindo ya kipekee wakati wa sherehe au hadhia maalum.

Nyingi mchana na pedelea kula chakula kilicho kizuli na chenye lishe kama wali na boga kachubali. Au maranyigine nyama au samaki pamoja na ugali au wali pia. Ujaribu kuhakikicha chakula chagu kinatoa guvu na kunifanya nijisikie nikiwa na guvu.

Kusubiri kwenye mustari mara nyingi hunifanya nijisikie mvumilivu. Kidogo lakini pia naelewa muhimu wa subira. Wakati mwingine inawezakuwa chache ya kuchosha. Hasa kama mstari ni mrefu au unachelewa. Lakini huwa ni nafasi nzuri ya kutafakari na kupanga mawazo.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kujifunza mambo mapya. Ninapofanya hivyo, hunifungulia akili, kunipa burudani na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na changamoto mbalimbali. Pia napenda kuchora na kuunda vitu vya ubunifu, kwani kuniruhusu kujieleza kwa uhuru.

Jabo la tini abalo ni muhimu kwagu ni imani na maadili. Imani hunipa guvu ya kukabiriana na chagamoto sa kila siku na hunisaidia kuisha maisha yenye lengo na utulifu wa dani. Maadili kama kuheshimu wengine kuwa mwaminifu na kusaidia wenzako hufanya dini iwe sehemu ya maisha yagu ya kila siku.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali na sukuma wiki au nyama ya kukaanga. Napenda ladha yake ya kipekee, harufu nzuri na jinsi chakula hicho kinavyoridhisha kiakili na kimwili. Pia chakula cha jadi hunipa hisia za karibu na familia na utamaduni.

Nchi ningependa kuitembelea ni Japani napenda sana utamaduni wao wa kipekee teknolojia ya kisasa na mandhari ya asili kama milima na bustani za mauwa ya sherehe. Pia napenda kujifunza kuhusu historia yao vyakula vyao vya kipekee na na kushudia sherehe na tamaduni za kawaida za wananchi.

Wakati nafanya kazi na timu ya mbali napenda kuanzisha mawasiliano wazi ya mara kwa mara. Hii inaruhusisha kutumia barua pepe simu au majukwaa ya mkondoni. Au kama Zoom au Teams pia huwa naweka malengo na ratiba wazi ili kila mtu awe mshiriki.

Ndio, napenda mvua. Mvua hunipa hisia ya utulivu na upya. Hasa ninaposikia sauti ya matone yakigonga ardhi au paa. Pia, napenda harufu ya ardhi baada ya mvua na hali ya hewa baridi inayofuata.

Ya watu inayo nichukiza zaidi ni ukweli wa kupotosha, ubinafsi na kutoheshimu wegini. Wakati mtu anakuwa na tabia ya kutojali hisia za wengine au kujalibu kudaganya, ushosha na kuuda mazigira yasio na ushirikiano. Pia uvivu wa kuedelea kujifunsa au kushirikiana huweza kuwa changamoto.

Kuhusu wasilisho, ninajihisi mchaganyiko wa msisimuko na shauku kidogo. Ninapokuwa tayari, uchangia furaha ya kueleza mawazo yangu na kushirikisha wengine taarifa muhimu. Lakini pia maranyigine huwa na mafanikio kidogo hasa ikiwa kuna watu wengine au ni mada ngumu.